Mara nyingi, mimi hutumia tiketi za mchezo kama mpira wa miguu au michezo ya riadha, nilikuwa na shauku kubwa ya kuenda kuangalia mechi kubwa za timu yangu pendwa na nilinunua tiketi kwa muda wa mapema ili nipate nafasi nzuri kwenye uwanja tiketi hizi zilikuwa ni ishara ya kujivunia kwa timu yangu na zilinifanya kujivunia kufurahi na wapenzi wengine wa mchezo kununua tiketi za mchezo ni njia nzuri ya kusherehekea mafanikio ya timu na kushiriki furaha na wapenzi wa mchezo Pia nimewai kununua tiketi za tamasha au tamithelia za kipekee Nilipoenda kwenye tamasha la muziki la msanii wangu kipenzi nilinunua tiketi mapema ili niweze kufurahia live performance Hii ni njia ya kusherehekea sana na kuchangia katika mafanikio ya wasanii kununua tiketi za tamasha ni njia nzuri ya kushiriki furaha na kukuza utamaduni wa muziki na sanaa Nimewai pia kununua tiketi za mikutano ya elimu au seminars za kujifunza mambo mapya Kwa mfano nilinunua tiketi kwa seminar ya biashara ili kujifunza kutoka kwa viongozi wa sekta tiketi hizi ni muhimu kwa sababu zinatoa fursa ya kujifunza na kufanya mazungumzo na watalamu ni njia nzuri ya kupanua mtandao wa kitalamu na kushiriki katika shughuli za elimu Sasa hivi nimenunua pia tikieti za matukio ya kijiditali kama webinars au conferences za mtandaoni Hii ilikuwa ni fursa ya kujifunza kwa urahisi kutoka kwa watalam wa kimataifa bila kutoka nyumbani kununua tiketi za matukio ya mtandaoni ni njia bora ya kushiriki katika shughuli za kimaendeleo na kupata marifa ya kisasa bila kutoka nje.

Mimi huvutiwa na saa kwa sababu zinanisaidia kusimamia muda. Kwa mfano, nilivyo na shughli nyingi za kila siku. Saa inaniwezesha kufuata ratiba na kuhakikisha kuwa sina kupoteza muda. Ninapokuwa na mikutano au ratiba ya kazi. Saa inaniambia ni wakati gani wa kuhamia kwenye shughli inayofuata. Hii inanisaidia kuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi. Napenda pia kuvaa saa za mitindo ambazo hufanya mavazi yangu yaonekane ya kisasa na ya kistarabu. Vile vile, saa ni kiungo cha kupendeza kinachofanya vitu vyangu kuwa kamili. Nikiwa na saa nzuri na mavazi rasmi, huwa na hisia ya kujiamini na kuonekana nadhifu. Kwa hiyo, mimi hutafuta saa ambayo ni ya kipekee na inaendana na mtindo wangu. Kwa upande mwingine, mimi hutumia saa maalum, wakati wa kazi yangu, saa za macho ya kidigitali au saa za michezo hufanya iwe rahisi kwangu kutekeleza shughli za kila siku. Kama vile kupima muda wa mazoezi au kufuatilia mchakato wa kazi. Saa hizi huwa na vipengele vya ziada kama vile timer ambavyo vinanisaidia katika kazi za kifundi. Vile vile, mimi hutumia saa za afya ambazo zinanisaidia kufuatilia hali yangu ya kiafya. Saa hizi zinaweza kutumika kupima mapingo, mapigo ya moyo, kufuatilia hatua na hata kufuatilia usingizi. Hii inakuwa na faida kubwa kwa afya yangu, kwani inaniwezesha kufanya maamuzi bora kuhusu afya yangu na kuongeza ufanisi wa mazoezi yangu. Mimi pia hutumia saa ya kidigitali na analogi kulingana na mahitaji yangu. Wakati mwingine napendelea saa za kidigitali kwa sababu ni rahisi kusoma na zinaonyesha wakati kwa haraka, lakini pia napenda za analogi kwa sababu zinanipa mtindo wa kistaarabu na historia. Hii inajumuisha upendeleo wangu wa kipekee, ambapo ninavutiwa na miundo ya saa ya kisasa na ya zamani.

Hatua ya kwanza ni kutambua tatizo kwa kina. Hii inamaanisha kuwa nilifahamu asili ya tatizo na kuelewa ni vipi linavyoathiri utendaji wa kazi. Mara nyingi, tatizo linaweza kuwa ngumu kutambua, lakini kujiuliza maswali ya msingi kama ni nani anayeathirika, na ni kwa nini namna gani tatizo hili linazuia. Mafanikio ya kampuni husaidia kutambua chanzo cha tatizo. Katika hali hii, mimi hutumia data na maoni ya wafanyakazi ili kutambua tatizo kwa undani. Baada ya kutambua tatizo, mimi hufanya uchambuzi wa kina ili kuelewa zaidi. Hii ni pamoja na kusikiliza pande zote zinazo husiana na tatizo kama wafanyakazi, meneja na wadau wa nje. Hii inanisaidia kuona upande mbalimbali wa tatizo na kutafuta sababu za msingi za tatizo. Mara nyingi, tatizo linaweza kuwa matokeo ya mambo mengi na kuchambua kwa kina huongeza nafasi ya kupata suluhu bora. Hatua inayofuata ni kufikiria suluhu zinazowezekana. Mara nyingi, mimi hutumia mbinu ya ubunifu na maoni kutoka kwa timu yangu ili kuja na njia bora ya kushughulikia tatizo. Tunapotafuta suluhu mimi hushauriana na wengine ili kupata mitazamo tofauti na kuona kama kuna njia mbadala bora. Hii inanisaidia kua na mjadala mzuri na kukubaliana kuhusu suluhu bora kwa tatizo. Baada ya kutekeleza suluhu, mimi hufuatilia matokeo ili kuhakikisha kuwa tatizo limekabiliwa kwa ufanisi. Mara nyingi, tatizo linaweza kutokea tena au linaleta mabadiliko mapia. Hivyo ni muhimu kuangalia mabadiliko ya haraka. Hii inaitaji kurekebisha mipango au kukubali kufanya mabadiliko zaidi. Ili kutimiza lengo la kufikia suluhu bora na kudumisha mafanikio ya kazi. Napenda kutumia kila tatizo kama nafasi ya kujifunza. Bada ya kutatua tatizo, mimi hutafakari na kujifunza kutokana na makosa na mabadiliko yaliyofanyika. Muhimu ni hii ni muhimu kwa sababu Itasaidia timu yangu na mimi kuwa na mwelekeo bora katika kutatua matatizo yajayo. Kujifunza kutokana na tatizo pia kutasaidia kuboresha mbinu za kazi na kuhakikisha kuwa tutapata mafanikio mazuri zaidi.

Napenda kukula kitu kidogo cha mwanga kabla ya kulala kama vile matunda au yoghurt. Hii inanisaidia kuwa na nishati kidogo kabla ya kulala na kuhakikisha kuwa sijasikia njaa wakati wa usingizi. Pia, mimi hutumia maji ya joto au chai ya mimea ili kupunguza shinikizo la mwili na kuongezo utulivu. Kabla ya kulala, mimi hufanya mazoezi ya kutanua mwili au yoga ili kupunguza msongo wa mawazo. Mazoezi haya husaidia kupumzisha mwili na kujiandaa kwa usingizi wa amani. Hii inanisaidia kuwa na utulivu wa kiakili na kupunguza uchovu wa mwili. Yoga pia inasaidia kuimarisha mzunguko wa damu na kupunguza msisimko wa kimwili. Napenda kutumia muda wa usiku kusoma kitabu na au kusikiliza muziki wa utulivu. Kusoma kunanipa faraja na inanitengenezea mazingira au utulivu. Vile vile mimi husikiliza muziki au muziki wa asili kama muziki wa maumbile ili kupumzika akili na kutuliza shinikizo la mawazo. Hii inanisaidia kutulia na kutandaza mawazo yangu kabla ya kulala. Kabla ya kulala, mimi hutumia muda na familia yangu kufanya mazungumzo ya kifamilia. Hii ni fursa ya kujua hali ya kila mmoja na kujivunia muda wa pamoja. Mazungumzo haya husaidia kutuliza akili zetu na kujenga mshikamano wa familia. Inafanya kuwa na muda wa furaha na utulivu wa kiroho kabla ya kulala. Mara ya mwisho mimi hutumia dakika chache kujiandaa kiakili kwa kulala hii inajumuisha kufunga simu yangu, kuzima taa nyingi na kujifungia katika mazingira tulivu. Hii inanisaidia kuwa na hali ya utulivu kabla ya kulala na kuepuka usumbufu kutoka kwa mitandao ya kijamii au tangazo za kibiashara.